Napenda sana wanyama wakufugwa, hasa mbwa na paka, mbwa wanapendeza kwa sababu ni waminifu, wanacheza na pia hulinda nyumba, paka nao ni wapole, wasafi na hupenda kukaa karibu na watu, wanyama hawa hunipa furaha, kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie kuwa na rafiki wa karibu nyumbani.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilivutiwa na ukubwa wa maji, mawimbi na upepo wa baharini. Mara ya kwanza niliona, nilihisi utulivu na furaha. Asa kusikia sauti ya mawimbi ikipiga ufukweni. Bahari unikumbusha uzuri wa asili na ulinifanya nihisi, nimepumzika na kupata nguvu mpya.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi hufanyika kwa tamasha, michezo au tamasha la muziki. Napenda kununuwa mapema ili kuwa hakika nafasi yangu na kuepuka fuleni. Wakati mwingine, nanunuwa tikiti pia kufanya nishike msisimko wa Tukio na kujiandaa kisaikolojia. Tikiti huonyesha mwendo wa siku ya Tukio na kunipa furaha na amasa ya kuhudhuria.

Ninacheza mara nyingi na marafiki zangu na familia yangu Tunapenda kucheza michezo ya ubao, mpira au kucheka pamoja Mara nyingine napenda pia kucheza pekee yangu kama ni mchezo wa kutatua changamoto au mtandaoni Wakati wa kucheza na wengine nahisi furaha, mshikamano na kunisaidia pia kupumzika na kufurahia muda wangu.

Leo hali ya hewa ni ya mawingu na mvua kidogo Nahisi baridi kidogo hivyo nimevaa sweta na koti nyepesi ili nijilinde Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu hunipa utulivu na faraja na si jotokali wala baridi kali katika hali hii napenda kusoma vitabu kunywa chai moto au kutazama mvua ikinyesha Hali ya hewa kama hii hunifanya nijisikue mtulivu na furaha.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa utaratibu na haraka Napenda kutatua matatizo ya hesabu na kuona jinsi naomba zinavyounganishwa ili kupata suluhisho sahihi hesabu pia hunisaidia kujenga nidhamu ya hakili na ujuzi wa kutatua changamoto. Kila ninaposhughulika na hesabu nahisi msisimuko, furaha na mafanikio.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kwa sababu hunisaidia kuthamini utamaduni na historia ya jamii muziki huu unaridhimu na maneno ya kipekee ya nayo burudisha na kufundisha kwa wakati mmoja Napenda pia kusikiliza au kucheza pamoja na familia au marafiki muziki wajadi hunifanya ni jisikie utulivu, furaha na kuunganishwa na asili na tamaduni zangu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilifraia kuona michoro, uchongaji na vipande vya kisanaa vya kipekee. Maonyesho haya yalinifundisha kuhusu ubunifu, mitindo ya kisanaa na historia ya sanaa. Nilipokuwa pale niliisi msisimko furaha na motisha kuunda sanaa yangu mwenyewe.

Napenda kwenda madukani asubuhi au mapema mchana Wakati watu hawajawa wengi Wakati huo ninapata utulivu wakuchagua bidhaa vizuri bila haraka Pia wauzaji huwa na muda wakunisaidia vizuri kwenda madukani mapema hunifanya niwe na mpangilio mzuri wa siku na kunipa hisia ya kuridhika na ununuzi wangu.

Ningependa kutembelea pyramids za misri kwa sababu ni moja wapo ya maajabu ya dunia ya kale. Napenda kujua mazingatio ya kihistoria, ujenzi wake na maisha ya kifalme ya zamani. Niliposoma kuhusu pyramids, nilivutiwa na hadithi za kifalme na fasihi ya misri ya kale. Ningependa kuona pyramids sanamu na makaburi yenye historia kubwa.

Ninapenda zaidi mwezi wa desemba kwa sababu ni wakati wa baridi kidogo, likizo na sherehe za mwisho wa mwaka. Napenda mandhari ya mwezi huo kama mihale ya taa, mvua kidogo au utulivu wa asubuhi. Pia ni wakati.wa kuchangamana na familia na marafiki. Mwezi huu hunisaidia kupumzika, kufurahia na kukusanya nguvu za mwaka ujao.

Napenda rangi nye pesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama blue au kijani kilio afifu Rangi hizi unipa utulivu faraja na mazingira mazuri ya kukaa ndani Napenda pia jinsi rangi inavyoungana na samani na mapambo ya chumba ukuta wenye rangi nzuri unifanya nijisikia furaha utulivu na hamasa ya kutumia chumba hicho.

Chakula changu ni nachokipenda zaidi ni ugali na sukuma wiki Napenda kukila nyumbani pamoja na familia Kinaladha nzuri na kinapendeza kwa sababu kina kila mara ni safi na kitamu Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila nilipokuwa mtoto na mzazi wangu ndiye aliye nifundisha jinsi ya kufurahiya chakula hiki Mara ya mwisho ni likila ilikuwa wiki iliyopita nyumbani na kilinipa furaha na kuridhika Napenda chakulahiki kwa sababu kina nifanya nijisikie vizuri na furaha kila wakati.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto, na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifuraiya utulivu wa maji, upepo mwanana na mandhari ya asili. Na kumbuka nilipokuwa pale nilihisi amani na faraja, asa kusikia sauti ya maji ya kitirika. Kutembelea ziwa na mto huli nisaidia kupumzika, kufukiria na kuunganishwa na mazingira ya asili.

Napenda zaidi mkate wa nafaka kamili kwa sababu ni chenye ladha, nzuri na chenye afya Napenda kukila asubuhi, pamoja na chai au juisi Mara ya kwanza nilipokula nilipenda ladha yake safi na ya kipekee Nilijifunza kuhusu mkate huu kutoka kwa familia yangu na mara ya mwisho nilikula ilikuwa wiki iliyopita nyumbani. Mkate huu hunifanya nijisikie njaa imepunguzwa na afya yangu imelindwa.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, hasaa wakati wa jua au baridi, kofia hunilinda kutoka jua kali au baridi, na pia hunionyesha mtindo wangu wa mavazi. Mara ya kwanza nilipovaa kofia nilihisi furaha na starehe, na nilijifunza jinsi inavyofaa kwa hali mbalimbali za hewa. Kuvaa kofia kila mara unifanya nijisikie salama, mtulivu na kujiamini.

Ningependa kupata mafunzo ya ushirikiano wa timu, uongozi na kutumia teknolojia mpya kazini. Mafunzo haya ya tanisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ningependa kujifunza mbinu za kudhibiti muda na kushugulikia changamoto. Kupata mafunzo kama haya kutanisaidia kuboresha ujuzi wangu, kuongeza tija na kuwa tayari kwa majukumu mapya.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu huchochea ubunifu na mawazo mapya hadithi hizi hunipeleka katika dunia ya kufikiria yenye viumbe wa ajabu na matukio yasiyo ya kawaida Napenda kuzisoma au kuzisikiliza wakati wa mapomziko hunifanya nijisikie msisimko, furaha na kuto, toroka mawazo ya kawaida ya kila siku.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na lenye ni shati. Napenda kula ndizi asubuhi au kama kinywaji cha haraka wakati wa kazi. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila, nilipenda radha yake laini na tamu. Ndizi ilinifundisha pia kujifunza thamani ya chakula cha asili. Kila ninapokila ndizi na hisi furaha, nguvu na kuridhika.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu kama wazazi na mababu Tunazungumuza mara kwa mara na mimi huwajulisha mafanikio yangu na changamoto za kila siku Pia ninawashirikisha katika maamuzi madogo ya familia na shuguli za nyumbani uhusiano huu unifundisha heshima, uvumilivu na maadili mema Nikikumbuka mazungumzo yetu naisi vuraha amani na usaidizi wa kweli.

Ninapenda kufuata timu ya michezo ya mpira wa miguu, hasa timu ya Manchester United. Ninawapenda kwa sababu wanacheza kwa umakini na wanaunda historia nzuri ya ushindi. Nakumbuka mchezo wa kwanza niliouona wa timu hii na nilihisi msisi mko mkubwa na furaha. Ninapofuatilia timu hii na penda kuona ujuzi wa wachezaji na jinsi wanavoshirikiana. Timu hii unifanya nijisikie furaha na mshikamano wa kibinafsi na wapenzi wa mpira.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu na mpira ya kikapu Napenda michezo hii kwa sababu inachanganya ushindani mbinu za kipekee na msisimuko mkubwa Nakumbuka mchezo wakushangaza nilio utazama ambapo timu ya upinzani ulishinda kwa mabao la mwisho na nilihisi msisimuko na furaha kubwa Napenda kutazama michezo nyumbani au kwenye uwanja wakaribu na marafiki Wakati ni natazama michezo na isi msisi muko furaha na mshikamano wa kijamii.

Nimewahi kuona mandhari nzuri sana ya milima na ziwa wakati wa machweo Mandhari haya yalinipa hisia ya amani na utulivu Hasa kutokana na rangi za asili na mwangaza wa jua. Nilipokuwa pale nilihisi furaha na mshikamano na asili. Napenda kuona mandhari kama haya wakati wa likizo au mapumziko peke yangu au na familia.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na sukumawiki Napenda kukila nyumbani na familia au marafiki wakati wa chakula cha mchana au jioni Kila kinaladha nzuri ni kitamu na kinakithi kikamilifu Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila na mzazi wangu aliniambia jinsi ya kufuraiya chakulahiki Kila ninapokila ugali na sukumawiki naisi furaha na kuridhika.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au shughuli za timu Napenda kwa sababu inanisaidia kuongoza kupanga na kuona matokeo ya kazi yangu na ya wenzangu. Napenda pia kuona jinsi kila mwanatimu anavyo shirikiana na kufanikisha malengo Jukumu hili linanipa motisha kuridhika na nafasi ya kujifunza ujuzi mpya.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubui mapema, baada ya kuamka na kuwa nanguvu za kutosha, wakati huu akili yangu iko makini, niko mtulivu na ninaweza kushugulikia majukumu kwa ufanisi Napenda pia kufanya kazi wakati huu kwa sababu hakuna kelele nyingi na ninapata muda wa kupanga vizuri kufanya kazi asubui kuna nisaidia kushugulikia kazi kwa uraisi na kuongeza tija.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali napendelea kutumia mawasiliano ya mtandao kama barua pepe, video call na programu za kushirikiana. Tunapanga kazi kwa uwazi, kugawa majukumu na kwa uweka muda wa kuripoti maendeleo. Pia tunahakikisha kila mmoja anelewa majukumu yake na changamoto zinazoweza kutokea. Kufanya kazi kwa njia hii kunanisaidia kuboresha ushirikiano, kufanikisha malengo na kudumisha ufanisi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza ladha na tamaduni tofauti. Napenda kuonja vyakula vya jadi na vya kisasa kutoka maeneo mbalimbali Kila ninapojaribu chakula kipya nahisi msisimuko na hamu ya kugundua kitu tofauti Hata kama si chakula hunipendeza, uzoefu huo hunifanya kuwaza wazi na kufurahia utofauti wa vyakula.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya Napenda kufanya hivyo wakati wa mapumziko au asubui Kwani unipa nafasi ya kutulia, kufikiria na kupanua maarifa yangu Kitendo hiki kimenifundisha pia uvumilivu, mtazamo mpana na ubuminifu Nikishugulikia na shuguli hii nahisi furaha msisimuko na kuridhika.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bluu kwa sababu hunipa hisia ya amani, utulivu na furaha. Napenda kuona bluu katika mavazi, chumba changu au na, na mandhari ya asili. Rangi hii hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kuzingatia mambo kwa makini. Nikifikiria rangi ya bluu nahisi msisimko wa akili, faraja na mtazamo chanya.

Majira ninayoyapenda zaidi ni masika. Napenda masika kwa sababu ya mvua, uoto wa kijani na hewa safi. Nilianza kuyapenda majira haya kwa sababu hunikumbusha wakati wa utoto na mashamba kuwa na mazao mengi. Katika majira ya masika, napenda kutembea nje kulima kidogo na kufurahia manthari ya asili. Hali ya hewa wakati huu hunifanya nijisikie mtulivu mwenye matumaini na furaha.

Ningependa kujifunza luga ya kifaransa kwa sababu inazungumzwa katika nchi nyingi duniani. Luga hii inanivutia kwa utamaduni wake, mziki na fursa za elimu na kazi. Kujifunza kifaransa kunanisaidia kwasiliana na watu wengi zaidi na kupanua marifa yangu. Nikifikiria kujifunza luga hii nahisi motisha hamu ya kujifunza na matumaini ya fursa mpia.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku kama vyakula na mavazi Napendelea vitu vinavyokua na ubora mzuri na vinavyodumu kwa muda mrefu Pia napenda kununua vitu vinavyonifanya nijisikie nadhifu na kujiamini ununuzi hunisaidia kupanga maisha yangu vizuri na kuridhika na ninachomiliki.

Wakati wa juakali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli, kunywa maji mengi na wakati mwingine kuogelea au kupumzika, ndani. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi ili nijisikie vizuri. Jua kali hunifanya, nitafute utulivu na baridi ili nikae mwenye nguvu siku nzima.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu unisaidia kupumzisha akili na mwili kutembea unipa nafasi ya kufikiria, kufuraia mazingira na kuboresha afya Pia, ni njia rahisi ya mazoezi ambayo unifanya nijisikia mchangamfu na mwenye nguvu sana.

Juisi ninayopenda zaidi ni juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu, inye vitamini C na hunipa nguvu. Napenda kuyanywa asubui au wakati wa mapumziko. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokunywa juisi hii, nilipenda latha yake safi na baridi. Juisi ya machungwa hunifanya nijisikie mwenye afya, furaha na nguvu.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu napenda kushiriki furaha na wenzangu, kushangilia pamoja na kushukuru jitihada za kila moja. Tunapanga hafla ndogo au chakula cha pamoja ili kuadhimisha mafanikio. Sherehe hizi hunisaidia kuimarisha mshikamano wa timu na motisha wa kufanya kazi zaidi. Nikifikiria sherehe ya mafanikio nahisi furaha, mshikamano na kuridhika.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine napendelea kusikiliza mawazo yao, kushirikisha yangu kwa wazi na kushirikiana kwa heshima. Tunapanga kazi pamoja, kugawa majukumu na kusaidiana pale inapohitajika. Kwa kufanya hivyo, kazi inafanyika kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi na kila moja anahisi thamani yake.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu katika shughuli za kijamii, kama mikutano ya maendeleo na kazi za kujitolea Pia husaidia jirani inapohitajika, iwe ni ushauri au msaada wa kazi ndogo Wakati mwingine, nashiriki katika shughuli za usafi na usalama wa jamii. Kushiriki huku hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jami na kusaidia kuimarisha mshikamano na umoja.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama baadaye kwa sababu ya masomo na fursa za kazi. Mahali ninapoishi sasa kuna mazingira mazuri na huduma muhimu karibu. Ingawa, ninakumbuka sana nyumbani nilipozaliwa. Nimejifunza kuzoea na kupenda eneo hili jipya. Hata hivyo, bado naheshimu na kuthamini asili yangu.

Wakati wa mvua, napenda kukaa ndani na kufurahia sauti ya mvua huku nikinywa chai au kusoma kitabu Napenda mvua kwa sababu hunipa amani na utulivu Nakumbuka siku moja ya mvua nilifurahia sana nilipokuwa na familia nikicheka na kucheza michezo ya ndani Mvua mara nyingi ubadilisha mipango yangu ya nje kwa hivyo napanga shughuli za ndani badala yake Nikisikia sauti ya mvua na hisi utulivu, furaha na amani ya moyo.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kama vile habari za siyasa, michezo na mambo ya kiteknolojia. Hii unisaidia kuburudika na kuwa na tarifa sahihi kuhusu dunia. Napenda kusoma habari mtandaoni na kuangalia televisheni ili kujua yanayojiri. Kufuatilia matukio haya kunanisaidia kujifunza, kuboresha, maamuzi yangu na kuelewa tamaduni tofauti.

Hapana, sina ndege wakufugwa nyumbani kwa sasa, lakini napenda ndege kama ken kanseri, tai au ndege wadogo wa rangi mbalimbali. Ningeipenda kuwa nayo nyumbani kwa sababu hunipa furaha, utulivu na mandhari ya kuvutia. Ndege pia hunisaidia kujifunza kuhusu tabia zao na kujenga uhusiano wa upendo na wanyama.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukula pamoja kuzungumza na kushiriki hadithi za siku Mara nyingi tunapenda kutazama televisheni, kucheza michezo au kutembea pamoja muda huu unisaidia kujenga ukaribu, kuimarisha upendo na kuelewa zaidi Pia napenda kusikiliza ushauri wawo na kucheka pamoja Kwa ujumla, kutumia muda na familia unipa furaha, amani na nguvu ya kuendelea na maisha.

Nina kipawa cha kuandika na kuwasilisha mawazo yangu kwa maneno kwa uraisi. Kipawa hiki hunisaidia kuwafahamisha wengine kushiriki mawazo ya ubunifu na kueleza hisia zangu kwa wazi. Pia unisaidia katika shuguli za kielimu na kazini. Nikitumia kipawa hiki nahisi kujivunia, motisha na furaha ya kushirikiana na wengine.

Napenda kufa nguo raisi na zinazotoa uhuru wa mwili. Mara nyingi napendelea nguo nadhifu lakini za kawaida. Kama vile suruali na shati au tishati safi. Haina hii ya mavazi hunifanya nijisikie huru nadhifu na kujiamini. Pia nachagua kulingana na hali ya hewa na shuguli ninazofanya.

Ninamkumbuka mwalimu moja aliye nifundisha hisabati kwa subira na uvumilivu mkubwa Alikuwa na subira, akitufafanua kwa urahisi na kuhamasisha wanafunzi Kila somo alilofundisha lilijifunza kwa furaha na kwa urahisi zaidi Mwalimu huyo alitufundisha umuhimu wa nidhamu na bidii.

Ninacheka ninapokuwa na marafiki zangu na tunaposhiriki hadithi za kuchekesha au kucheza michezo ya burudani. Pia filamu za kuchekesha au video za vichekesho mtandaoni hunifanya nicheke sana. Kicheko hiki hunipa furaha, utulivu wa akili na unahamasisha moyo wangu. Nikifikiria kile kinachonifanya nicheke nahisi umakini na mshikamano.

Kwa kawaida, ninaangalia barua pepe marakadha kwa siku, hasa asubui, mchana na kabla kumaliza kazi. Nafanya hivi ili nisikose taarifa muhimu au majibu ya haraka. Pia upanga muda maalumu wa kuangalia barua pepe ili kuepuka usumbufu kazini. Njia hii unisaidia kubaki makini kupanga kazi vizuri na kuongeza ufanisi wa kazi yangu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha paulo Koelo kwa sababu kina fundisho la maisha na motisha ya kufuata ndoto zako. Ni hadithi ya kusisimua inayochanganya ufahamu, wa ndani na changamoto za maisha. Nikikumbuka, sehemu niliyoipenda zaidi ni pale ambapo shujaa anakutana na changamoto na kuendelea kusonga mbele. Rafiki yangu ndiye aliye niambia nisome kitabu hiki. Na sasa napenda kusoma vitabu vingine vya muandishi huyu. Nikifikiria kitabu hiki nahisi msisimko motisha na furaha kujifunza.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, kutazama hunipa burudani na msisimuko hasa wakati wa mashindano makubwa, pia unisaidia kujifunza mbinu na mikakati ya mchezo bila kuchoka. Mara nyingi hutazama michezo nikiwa na marafiki au nyumbani, jambo linalofanya niwe ya kufuraisha zaidi.